Napenda kuwasiliana na watu kwa njia mazungumzo ya mmoja kwa mmoja na pia kupitia ujumbe ninapenda mawasiliano ya heshima, ya wazi na yenye kuelewana. Nikizungumza na mtu, napendelea kusikiliza kwanza kuelewa hisia na mawazo yake alafu kujibu kwa utulivu na ukweli mawasiliano mazuri kwangu ni yale yanayo jenga uhusiano kuleta maelewano na kufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti, napenda kuitumia kwa sababu inafanya mawasiliano yawe rahisi ya haraka na ya karibu zaidi. Teknolojia ya sauti hunisaidia kueleza mawazo yangu vizuri, kuonyesha hisia na kuwasiliana kwa ufanisi zaidi kuliko maandishi peke. Pia ni njia mzuri wakati mtu yako yuko busy au huwezi kuandika kwa muda mrefu.